Ndio, mimi naweka picha mtandaoni lakini napenda kufanya hivyo kwa makini na kwa uangalifu. Kuchagua picha napenda kuweka picha ambazo zinaonyesha kile ninachotaka kushiriki kama kumbukumbu nzuri, matukio ya furaha au mafanikio madogo. Haraka, napanga mipangilio ya kuona ni nani anayeweza kuona picha zangu ili niwe na udhibiti juu ya taarifa ninazoshiriki. Ubunifu, wakati mwingine napenda kuongeza maandishi au filters kidogo kufanya picha zionekana za kuvutia na za kipekee. Kushirikisha hisia, picha si za kio tu. Mara nyingi zinatoa ujumbe au hisia kwa wale wanaoziona mtandaoni. Kwa kifupi, kuweka picha kwangu ni mchanganyiko wa kushirikisha ufuraha, ubunifu na kudumisha udhibiti wa faragha.

Napenda mfumo wa simu wa IOS kwa sababu ni mfumo unaochumuisha uraisi usalama na utendaji thabiti kwa kiwango cha chu. Uraisi wa matumizi, kila kitu kwenye IOS kimepangwa kwa mbangilio raisi na unaeleweka. Kwa mfano, programu mpangilio na menu ni wasi hivyo mtu hauhitachi muda mwingi kuchifunza au kupata kile unachotaka. Hii hinanifanya nipate kila kitu haraka bila kunjakanjikiwa. Jambo ambalo ni muhimu sana hasaa kwa kazi za kila siku. Usalama na faraga. Nabenda ios kwa sapapu hinasingatia sana faraga ya watumiaji. Data sangu picha na mawasiliano yameifadhiwa kwa usalama na mara nyingi kuna chaguo la kuthipiti ni nani anawesa kuona au kufikia taarifa sako. Hii hinanipa hamani ya akili kwani siwesi kuwasiliana na hatari ya uwalivu wa mtandaoni au ufunchachi wa faraga kwa uraisi. Utendaje thapiti, simu sina sotumia IOS kwa kawaida asiishi mara kwa mara. Asiwesi kushindikana kiraisi. Na sinafanya kasi kwa utendaje thapiti hata paada ya muda mrefu wa matumizi. Hii ni muimu sana kwangu kwa sapapu napenda kufanya mambo mengi kwa simu sangu pila hofu ya kwamba programu hausimu itashindikana. Unganishaji na fifa nyingine. Kitu kingine kinacho nifanya nipende iOS ni uweso wa kushirikiana na fifa fingine fya Apple. iPhone inawesa kushirikiana na Mac, iPad, Apple Watch na ata Airpods kwa uraisi mkubwa. Hii inanifanya kila kitu kiwe cha kawaida na sambamba na kuondoa shida sa kuamisha data kupagua faili au kusambasa taarifa. Ubunifu na muenekano. Hii OS pia inajifunia mundo msuri na wakisasa na penda jinsi inafiwonekana safiraisi na yenye mfuto wa majo. Hii inanifanya kutumia simu kwa furaha. Saidi siyo kasi tu pale pia burudani ya kila siku.

Ndio, ninatumia mtandao kwa kiasi, na ninachitahidi sana kuthipiti chinsi ninafyotumia katika maisha yangu ya kila siku. Tandao humekua sehemu muimu ya maisha yangu kwa sababu, hunanisaidia kupata taarifa mbalembali, kujifunza mambo mapya na kuwasiliana na watu tofauti pila kujali umbali. Mara nyingi, nautumia kwa madhumuni ya kielimu, kufanya utafiti, kusoma habari, kutasama mafunso na kuboresha ujusi wangu, binafsi na wakitaaluma. Hata ifyo si utumii mtandao hofyo hofyo hau pila mbangilio, ninajua kukua matumisi ya kupita kiasi ya nawesa kuni potesea muda, kubungusa humakini wangu na hata kuathiri havia yangu ya akili na yakimwili. Kwa sababu hiyo, ninachiwekea mipaka ya muda wa kutumia mtandao hili nipate nafasi ya kufanya shughli nyingine muhimu kama kufanya kazi zangu kwa umakini. Kusoma fitabu, kufanya mazoezi, kushiriki shughli sa kijamii na kubumzika. Kwa uchumula nina amini kuwa, mtandao ni chombo kisuri sana, hikiwa utatumika kwa ekima. Ndio maana ninahakikisha natumia kwa malengo ya faida, yanayonichenga na kunisaidia kukua kimaisha. Badale ya kutumia kupita kiasi pila manufaa ya kweli.

Napenda sana vinywaji kwa sababu hunipa nguvu. Faraja na furaha kulingana na wakati. Kinywaji ni nacho kipenda zaidi ni chai. Mimi hunywa chai asa asubuhi kwa sababu hunisaidia kuanza siku nikiwa na nguvu na utulivu. Napenda chai ya maziwa kwa ladha yake laini. Laini na harufu nzuri. Pia mimi napenda kahawa. Ninapo kunya kahawa na hisi akili yangu inakua makini zaidi. Hasa ninapofanya kazi au kusoma kahawa ni kinyuaji maarufu sana kwa sababu huwasaidia watu wengi kuongeza umakini na nguvu. Kinyuaji kingine ninacho kipenda ni juisi za matunda. Kama juisi ya machungwa, embe au nanasi. Mimi hupenda juisi kwa sababu ni tamu yenye vitamini na nzuri kwa afya yangu. Ninapo kunywa juisi baridi wakati wajoto na hisi kubudurudika sana. Vile vile napenda vinywaji baridi soda. Ingawa hunywa kwa kiasi. Soda ni maarufu kwa sababu ya ladha yake tamu na gesi. Na mara nyingi hunifurahisha ninapokuwa na marafiki. Kwa jumla, mimi napenda vinywaji mbali mbali kulingana na hali na wakati. Vinywaji hivi ni maarufu kwa sababu vinakivi mahitaji tofauti ya mwili na hisia zangu.

Mimi napenda sana majira ya masika na huu ni msimu ninao upenda kwa kina kwa sababu unamambo mengi yanao nigusa moja kwa moja katika maisha yangu ya kila siku. Majira ya masika huja na mvua za wastani. Hali ya hewa tulivu na mabadiliko mazuri katika mazingira yanayo nizunguka. Wakati huu sihisi joto kali linalo chosha wala baridi inayokera. Bali upate hewa ya kati inayofanya niwehuru kufanya shughuli zangu kwa amani na nguvu. Kipindi cha masika hunipa furaha ya kuona mazingira yakibadilika taratibu. Hadi ilio kuwa kafu, huanza kupata uhai, nyasi na mimea hukuota. Mti huanza kuchanua majani, mapya, na maua hutoa harufu nzuri inayofurahisha moyo. Mabadiliko haya hunikumbusha kuwa hata baada ya kipindi kigumu maisha huendelea na mambo mazuri huja tena. Hali hii hunijengea matumaini mapya na kunipa msukumo wa kuendelea kupambana na changamoto za maisha. Mvua za masika hunipa hisia ya utulivu wa kipekee. Ninaposikia ikinyesha hasa wakati wa jioni au usiku mawazo yangu hutulia na nahisi kama napumzika kiakili. Sauti ya mvua hunisaidia kufikiria kwa kina, kupanga maisha yangu na wakati mwingine ata kujitathmini mwenyewe. Ni wakati mzuri wa kukaa nyumbani kusoma kuandika au kuzungumza na watu ninao wapenda. Majira ya masika pia ni muhimu kwa sababu huleta baraka katika maisha ya watu wengi hasa wakulima. Mazao ustawi chakula hupatikana kwa wengi na maisha ya kijami huimarika. Hili hunifundisha kutathmini maumbile na kuelewa kuwa maisha ya binadamu yanategemea sana mazingira. Napata furaha kujua kuwa msimu huu unasaidia sana siyo mimi pekee bali jamii mzima. Kwa jumla majira ya masika ninayopenda kwa sababu hunipa amani ya moyo. Matumaini mapya na kunifanya nijisikie karibu zaidi na maumbile ni majira yanayo nifanya nijione mwenye shukrani mvumilivu na mwenye mtazamo chanya kuhusu maisha.

Mimi ni najishugulisha na masomo pamoja na kasi. Na mbambo haya mawili ya na nafasi kubwa sana katika maisha yangu ya kila siku. Na ya chukulia kama nguso muimu sinaso nisaidia kuchenga kibinafsi, kifamilia na hata kichami. Kupitia masomo na kasi ni mechifunza ni idhamu, uwajipikaji na umuimu wakua na malengo maishani. Katika upande wa masomo, mimi ujifunza kwa bidii kwa sapapu na amini elimu ni ufunguo wa manifanikio. Masombo hunipaa marifa mapya hunifungua akili na hunisaidia kuelewa dunia kwa mtazamo mpana zaidi. Kila siku ni napojifunza kitu kipia na isi kama ni naongesa tamani dani yangu. Sira isi kila wakati kwa sapapu kuna changa moto kama ujofu muda mdogo hau masomu magumu. Lakini ujipa moyo kuendelea kwa sabapu mnachua matokeo yake ni ya kudumu. Masomo ya menifundisha kuwa mfumilifu kupanga mamuda wangu vizuri na hata kutafuta suluisho badala ya kukatatama. Kwa upande wa kazi mimi hufanya kazi kwa juhudi na uaminifu. Kazi unipa nafasi ya kutumia kile nilichojifunza darasani katika mazingira halisi ya maisha. Pia unisaidia kujitegemea kifedha kusaidia familia na kutimiza mahitaji yangu ya kimsingi. Kupitia kazi nimejifunza kushirikiana na watu wengine kuheshimu maoni tofauti na kuwajibika kwa majukumu niliyopewa. Kila kazi ninayofanya iwe ndogo au kubwa hujitahidi kuifanya kwa moyo wote kwa sababu naamini ubora wa kazi unaonyesha utu wa mtu kusawazisha masomo na kazi sio jambo rahisi lakini nimejifunza kupanga ratiba yangu vizuri, najua ni wakati gani wa kusoma, kufanya kazi na kupumzika. Nidhamu hii imenisaidia kuepuka msongo wa mawazo na kunifanya niendelee kuwa na mwelekeo mzuri wa maisha. Pia nimejifunza kuwa na malengo ya muda mfupi na ya muda mrefu jambo linalonipa motisha ya kuendelea mbele hata ninapo kutana na changamoto. Kwa jumla, masomo na kazi ni sehemu muhimu sana ya maisha yangu. Vimenijenga kuwa mtu mwenye maono, mwenye juhudi na hasiyeogopa changamoto. Naamini kwa kuendelea, kujifunza na kufanya kazi kwa bidii, nitaweza kutimiza ndoto zangu na kuwa msaada kwa jamii inayosunguka.

Mimi ninafanya mambo mbalimbali ili kujitunza kwa sababu naamini kujitunza ni msingi wa afya njema ya mwili na akili na roho. Kwanza kabisa mimi hujitahidi kulinda afya yangu ya mwili kwa kula chakula bora na chenye viburudishisho. Napendelea kula chakula cha nyumbani matunda mboga za majani na kuunywa maji ya kutosha kila siku. Pia hujitahidi kupumzika vya kutosha na kupata usingizi mzuri. Kwa sababu najua usingisi hunipa nguvu na kunisaidia kufanya shughuli zangu vizuri. Pili mimi hujitunza kiakili kwa kujipa muda wa kupumzika na kutafakari. Ninapojisikia kuchoka au kuwa na mawazo mengi, mimi huchukua muda wa kukaa kimya kusikiliza muziki mtulivu au kufanya shughuli ninazozipenda. Hii hunisaidia kupungusa msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie mwenye utulivu zaidi. Pia hujitahidi kuepuka mawazo hasi kwa kujikumbusha malengo yangu na mambo mazuri katika maisha yangu. Tatu mimi hujitunza kuhisia kwa kujifunza kueleza hisia zangu kwa njia nzuri ninapokuwa na huzuni hasira au wasiwasi kujitahidi kuzungumza na mtu ninayemuamini au kuandika hisia zangu hii hunisaidia kuondoa mzigo wa moyo na kunifanya nijiskie mwepesi. Pia hujitahidi kujiheshimu na kujikubali jinsi nilivyo bila kulinganisha sana na wengine. Naam mimi hujitunza kwa kupanga muda wangu vizuri. Mimi huweka ratiba ya kazi masomo na mapumziko hili nisijichoshe kupita kiasi. Kuchwa mbele yangu hunisaidia kuepuka uchovu wa kupindukia na hunifanya niendelee kuwa na nguvu za kuendelea maisha. Kwa ujumla mimi hujitunza kwa kuzingatia afya yangu ya mwili akili na hisia hujitunza kunisaidia kuishi kwa furaha kuwa na amani ya moyo na kufanya maamuzi kwa wakati wa maisha ngumu.